Hali ya hewa ninayopenda ni hali ya masuka. Hii ni hali ya mvua, kuna mvua mwingi zaidi. Na katika sababu napenda hewa hiyo ni kwa sababu ni wakati wa kupalilia, ni wakati wa kupanda. Na pia ni tunapata mvua kwa mwingi sana katika mimea zetu.